Napenda kusherehekea sikukuu kwanza napenda kusherehekea sikukuu za aina mbalimbali kama vile siku yangu ya kuzaliwa mwaka mpya saba saba na sikukuu nyingine nchini kwetu. Kwa hiyo, inategemea kwanza ni aina gani ya sikukuu ndiyo itanisaidia mimi niweze kujua nasherehekea vipi sikukuu yangu. Kama labda ni sikukuu hizi za kiserikali, nitaenda tu sehemu ya maonesho nitembelee, lakini kama ni sikukuu yangu binafsi au sikukuu ya kidini, basi nitahakikisha nasali, pia naenda tu kujinunulia vitu viwili vitatu na kurudi zangu nyumbani.